Nilizaliwa kama miaka hamsini, hamsini zilizopita. Mahali nilipozaliwa palikua panaitwa ziwani. Nilizaliwa mji mkuu wa Nairobi. Na pale kwa estate yetu ilikuwa naitwa mahali panaitwa ziwani. Kuzaliwa huko nimekua nikiwa mtu mkubwa na miaka inaenda na mambo yanabadilika kama mtoto wakati unakua kunayo maono ambayo ukonayo ukiwa mzima unasema mimi nitaendelea kuishi hapa ama nitatafuta mahali pengine pa kuhishi. Mimi kibinafsi nina jipenda, nilipenda kabisa, niweze kuishi mahali pa tofauti. Ili ni patane na watu ambao ni tofauti pia. Kwangu hiyo ndio ilikuwa mapendeleo yangu. Kwa hivyo, mahali ninapoishi sio mahali nilipozaliwa. Nina ishi sehemu tofauti mbali na mahali nilipozaliwa na mahali ambapo mimi mwenyewe ni meamua kuishi. Sio mahali wazazi wangu walikuwa wanaishi.

Katika maisha mafunzo ni mambo ambayo ni muhimu sana. Vile ulivyozaliwa sio vile unatakiwa umalize maisha yako katika uzeeni. Pia kila siku kuna mafunzo aina tafauti tafauti. Japo si kwa darasa hata kimaisha tu ukiamka kila siku, kuna mambo ambayo yanaendelea katika mazingira ambayo unaona. Iwe hata ni katika mahusiano ya watu, kuna masomo mengi ambayo unaendelea ukisomo. Kwa hivo, kuna kusoma kwenye darasa ama kikazi, kunamanisha formal, na kuna pia kusoma kwa kawaida katika mambo ambayo yanaendelea ulimwenguni informal. Zote ni za faida kwetu na ni muhimu sana hasa kwa mtu kama mimi napenda kuwa wazi ili niweze kuelewa mambo ambayo yanaendelea. Na kukua kwangu kumenifundisha kwamba masomo aina yoyote inakuza mtu kiakili na kumfanya kuwa na hikima. Kwa hivo, mimi napenda kujifunza mambo mapya. Mambo ambayo yanahitaji kama kazi ya mkono napenda kujifunza kwa sababu inanipa challenge ya mambo mapya kama mambo ya kusoma masomo tafauti pia napenda kwa sababu zinanikuza kiakili. Na mambo ambayo yanahusu teknolojia mbalimbali pia napenda kujifunza. Ili niweze kuelewa jinsi teknolojia inafanya kazi katika sekta mbali mbali. Hizo zote ninapenda nijifunze. Wakati wowote nikonao sababu najua ni muhimu kusoma mambo mapya.

Biashara ni mzuri sana. Biashara inasaidia mtu kuongeza mapato kwa yale ambayo akonayo. Biashara pia ni mzuri kwa sababu inakupa kujiajiri wewe mwenyewe. Miaka mingi nimekuwa nikifanya kazi lakini kando na hayo nimekuwa nikianzisha biashara ambazo zitaongeza kujikimu kwa sababu kazi inaweza kuisha wakati wowote. Kwa hivyo, hata wakati niliandikwa kazi, mawazo yangu yalikuwa nikiwa kazini niweze kupata pesa, yaani kapitali ya kuanzisha biashara yangu. Na katika kufikiria hivo, nimeona inafaida kwa sababu saizi siko kazi ni kule nilikuwa nafanya kazi. Nilifikiria na nikaanza biashara ya kuuza nguo na vipodozi na vitu vya urembo ili kunistawisha. Kwa hivyo, nimewahi kuwa na fikira hizo za kuanzisha biashara na ni fikira nzuri sana. Biashara ukianza, unaweza anza biashara, biashara hakuna mtu atakupimia wakati wa kuacha, ni wewe utaamua kama utaacha. Tena biashara inategemea unataka kufanya biashara gani. Kwa hivyo, hakuna mtu atakwambia ufanye biashara ambayo hutaki, ni wewe utaamua. So, biashara nimefikiria na tayari nilianzisha na ninaona ni muhimu sana. Hasa wakati wa kutoka kazini, wakati ambapo umekuwa retrenched, ama umekuwa fired, biashara yako inaweza kusaidia kukimu maisha yako.

Kazini, matarajio huwa kawaida ni kwamba mambo itaenda vizuri hakuwezi kutokea tatizo lolote. Hiyo ni kuwa tu na positive mindset ukijua kwamba mambo itaenda vile ulivyopanga. Lakini kuna wakati ambapo matatizo huwa yanatokea pale kazini kwa hivyo lazima ujue vile utashambulia tatizo lolote ambalo linatokea. Kuelewa kwamba tatizo linaweza kutokea kwanza ni kitu cha maana hiyo tayari inakuonyesha uwe na kujipanga wakati tatizo lolote linatokea. Wakati tatizo linatokea hasa kazini huwa ninatafuta nafasi ya kwenda kuchunguza hili tatizo chanzo chake kilianzia wapi nikisha elewa tatizo lilianzia wapi ni natafuta vile nitatatua. Sio kupeana excuse. Kusema, ilifanyika kwa sababu ya nini na nini na nini. Nikishajua ukweli. Kisa na maana ya kutafuta kisa cha sababu ya hiyo tatizo kutokea ni kuweza kutatua. Sio kuleta manung'uniko. Tatizo likiwa kumbuka kwamba ni opportunity ya kuonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye ni problem solver. Uko gangari kuweza kutatua matatizo na pia inaonyesha ukakamavu wako na hekima. Kwa hivo tatizo likitokea inakuwa ni nafasi ya kuonyesha kwamba wewe ni mstaji. Mimi nikiangalia kwa macho yangu matatizo yakitoka nataka niwe mstari wa mbele wa kuweza kurekebisha. Kwa hivo natafuta nafanya research na kujua vile nitatatua hiyo shida. Kama ni kupiga simu kwa wenzangu ambavyo najua wako na ujuzi katika hilo jambo ni napiga. Na kama ni mambo ambayo inahitaji reference au kurifaa kwa mtu mingine ambayo ako na ujuzi zaidi, pia tunafanya vile. Lakini kuwa mstari wa mbele wa kuangalia vile tunaeza punguza matatizo kazini. Hivyo ndivo mimi hushambulia tatizo kazini likitokea. Na ni mahali ambapo ninajua inanipa kipaumbele ya kuonekana kama mtu shupavu ambaye anajua hajakuja tu kulia lakini ni mtu wa faida, wa kusolve problems sio wa kuleta matatizo au kutoroka matatizo anaziangalia head on. Hili inashindwa unafanya referrals kwa wengine ambao wako na ule ujuzi zaidi.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni nina shughuli aina nyingi sana ambazo zinanipendeza. Lakini nitataja kadha na pia ile ambayo inanipendeza zaidi. Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ni kuweza kuamka asubuhi na nikiamka asubuhi niwe na wakati wa reflection time. Naweza kuamka niweze kuwa na nafasi yangu kibinafsi ya kutafakari vile jinsi siku itakuwa. Na katika hiyo hali naweza kusoma na kufanya reflection aina mbalimbali. Set myself up for the day. Pia katika shughuli zangu napenda ni baada ya hapo niweze kufanya mazoezi ya asubuhi ambayo najua yananisaidia sana. Kunazo mazoezi ambazo nafanya nikiwa chumbani na pia wakati nimeamka kabisa. Kisha baada ya hapo, huwa napenda niweze kukunywa majani, chai ya majani, iweze kusafisha mwili wangu. Hayo ni shughuli ambayo yananipendeza sana kwa maisha yangu kwa sababu yananifanya nahisi kuwa nikiwa na nguvu na natunza mwili wangu.

Siasa ni imekua ni sehemu ya maisha ya kawaida ya kila binadamu ukiwa unaishi popote unaishi kunazo siasa ambazo zinaendela kuhusu nchi au sehemu ambayo unaishi. Na siasa ni jambo la muhimu sana kwa sababu kupitia siasa ndiyo watu wanaweza kueleza maoni yao kuhusu mambo ambayo wanaona, wanataka wafanyiwe na pia kuhusu sera ambazo wanahisi kwamba zinanyanyasa watu au hazileti maendeleo. Kwa hivyo, siasa ni muhimu sana na ni muhimu kuwa na wakati wa kuzungumzia siasa ambazo zinaendelea. Kibinafsi nazungumzia siasa lakini siyo kila wakati. Nitazungumza kuhusu siasa kulingana na manthari ya siku. Au vile mambo yanaendelea katika nchi kama itabidi. Kuna wakati wakuzungumza mambo ya siyasa na kuna wakati wakutafakari na pia kuna wakati wakutenda. Ama kuwa kati ya wale ambayo wanasuluhisha mambo ambayo yanahusu nchi. Kwa hivo, ni muhimu sana kuzungumza mambo ya siasa. Siasa, napenda kuzungumzia mambo ya siasa wakati ambayo wakati uchaguzi uko karibu. Huo ni wakati ni msimu ambao naamini pia sauti yangu ni muhimu kusikizwa. Nikinyamaza mambo mengine yatapita hivo. Kwa hivo napenda kuzungumuza kuhusu siasa wakati wa siasa za uchaguzi unapoenda kufika. Lazima niweze kusema jambo hili au lile ili na mimi sauti yangu ikaweza kusikika.

Katika maisha, kuna msimu wa majonzi, kuna msimu wa furaha, kuna msifu, msimu wa kutafakari, kuna msimu aina mbalimbali. Kumi wakati wa furaha, huwa najifuraisha kwa njia tofauti tofauti. Haasa, wakati wa furaha, mimi hupenda kupiga picha za kumbukumbu. Na piga picha za kunakili hiyo siku ambayo imeleta furaha. Pia wakati wa furaha najifuraisha kwa kusikia nyimbo ambazo nazipenda. Nyimbo zile wakati nitakua nawasikia siku zingine, nitakua zinanikumbusha hizo nyakati na furaha. Pia napenda kujifuraisha kwa kwenda kusherekea hiyo siku ya furaha. Nikiwa niko na pesa au fedha, ninaenda kula lunch au naenda kula mahali. Ninaenda kula pahali na familia yangu nikijifuraisha kwa sababu ni wakati wa furaha. Kwa hiyo wakati wa furaha ni wakati wa kusherekea zaidi. Na pia wakati mwingine kama siwezi kwenda kule nje, ninapika chakula kizuri, nyumbani tunasharekea pamoja. Hivo ndivyo huwa najifurahisha wakati wa furaha.

Mpira wa vikapu umekuwa ni mpira ambao unafurahisha sana. Na ni mchezo ambao ni wakusisimua sana mkiangalia. Mara yangu wa kwanza kuona mpira wa vikapu niliuona kwa television. Na pia niliona kwa television. Na league yenyewe ilikuwa inaitwa league ya NBA, National Basketball. Ambayo ilikuwa ya Amerika. Kulikuwa na timu za kiamerika ambazo zilikuwa zinashindana na haswa kabisa nilikuwa naona kupitia television. Wakati tulikuwa tunaona hiyo kipindi ya hizo mchezo au mashindano ya mpira wa vikapu, kulikuwa na wachezaji wengi wazuri ambao walikuwa wanashindana na wangeweza kutetea timu zao. Kwa hivyo, kulikuwa na wachezaji kama Michael, kulikuwa na mwingine ambaye alikuwa anaitwa Magic Johnson, na kulikuwa na wachezaji mwingine alikuwa anaitwa Isaiah Thomas. Lakini kwa hao wote mimi nilipenda mchezaji ambaye alikuwa anaitwa michael jonson kwa sababu alikuwa na umbo mzuri alikuwa mchezaji kakamavu ambaye alikuwa na penda sana hiyo mpira na alikuwa ni fighter kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alikuwa anafunga mabao mengi sana. Nilimpenda kwa sababu hakuwa anapenda timu yake kufungwa. Alikuwa anatetea timu yake kwa udi na uvumba. Alikuwa mchezaji wa ajabu. Kwa sababu alikuwa ni mchezaji ambaye haku kubali mambo ya kushindwa. Alikuwa tu anatarajia ushindi kila wakati. Ninamkumbuka kwa sababu kila wakati nilikuwa nalinganisha nikimwona akicheza na ushindi wa timu yao ujuzi ambao alikuwa nayo na pia zile staili ambazo alikuwa nazo zilikuwa za kipeke. Ndiyo maana namkumbuka. Nikimkumbuka, ninahisi furaha, ninahisi kukumbushwa kwamba usiwe na moyo wa kuachilia vitu, uwe na moyo wa kupigana hadi dakika ya mwisho kwa sababu hiyo ndiyo alikuwa ana represent katika mchezo au mpira wa basketbeli mpira kwa vikapu. Alikuwa anafunga mabao na anarudi mbio kuenda kufanya defense au kulinda timu yake mwenzaki wasije wakawa shinda.

Simu inazo programu mingi sana. Inazo programu za kupiga simu. Kupiga simu. Inazo programu kama vile Whatsapp. Inazo programu ya Mpesa. Inazo programu ya masomo tofauti. Tofauti. Inazo programu nyingi sana. Kila siku mimi hutumia programu aina mingi mingi. Kwa mfano Whatsapp. Wenzangu wengi huwa tunawasiliana kupita WhatsApp kwa hivyo kama wana ujumbe ambao wanataka kutuma wanatumia kupitia WhatsApp. Pia kuhusu mambo na utumaji wa pesa au kupokea pesa, huwa natumia programu ya mpesa ambayo huwa ni programu ya kutuma na kupokea pesa pamoja na hata kuchanga pesa kuhifadhi pesa huwa naitumia kila siku. Pia natumia programu ya masomo. Programu, kunazo programu mingi ambazo nimezilodi kwenye simu yangu ambazo natumia. Pia natumia programu ambazo niza kufanya remote work kama sasa vile ninafanya. Singefanya hii kazi bila kutumia hii programu. Kwa hivo hizi program pia natumia kufanya kazi ambazo ni za remote ama ni kazi ambazo unaeza kufanya popote. Hizo ni program baadhi ya zile programu ambazo ninazitumia.

Maktaba ni mazuri sana kuenda kwa sababu ukienda unapata wakati au muda wa kufanya kusoma au kufanya ata research. Maktaba ni mahali pia unapatana na watu ambao wanaenzi mambo ya kusoma. Kwa hivyo ukienda kule unaeza kupata motisha wakua mtu ambaye unapenda kusoma. Sababu wanasema iron sharpens iron. Ukiwa umeenda kule, unapatana na watu ambao, pia ni watu wakupenda kusoma mambo ya masomo. Jambo lingine nzuri na maktaba ni kwamba unaeza kupata vitabu vya aina mbali mbali na ya masomo mbali mbali ama maandari mbali mbali. Yote pale ukienda utazipata kule. Kwa hivyo maktaba, ni mazuri sana. Na ni mahali ambapo ujuzi unapatikana kupitia kusoma. Kwa hivyo, uneza kupata information mbali mbali, za mambo mbali mbali, pale kwenye maktaba. Ni mazuri, ni pahali pazuri sana. Kitambo, kwenda maktaba watu walikuwa wanalipa, pesa kiasi, na kulikuwa na maktaba madogo sana. Kwa hivyo, wale walioweza kwenda ni wale ambao walikuwa na pesa. Au nauli ya kwenda. Mahali nilikuwa nimezaliwa na mahali maktaba ilikuwa ilikuwa mbali. Kwa hivo ilikuwa ingeni gharimu kuenda kwenye maktaba. Siku hizi, maktaba unaeza kuzipata kwenye mtandao. Kwa hivyo kuenda kwenye maktaba haiwezi kama building ya maktaba ni nadra sana kwangu huwa natumia mtandao kama maktaba ya kutafuta ujumbe wowote ambao unataka au masomo yoyote. Kwa hivyo, namaanisha kwamba huwa siendi kwenye maktaba ambayo iko huku kwetu. Japo hata ni mbali sana. Itanigharimu niwe na nauli ya kuenda kule. Mimi nimebadilisha maktaba yangu kukua kwenye mtandao. Kwa hivyo ujumbe wowote na lutafuta nautafuta kwenye simu yangu kulingana na programu ambazo zipo kwenye simu.

Kunazo sanaa aina mbali mbali. Na sanaa ile ambayo mimi nahisi kuipenda sana. Ni sanaa ya vipindi ambayo huwa zinaleta ucheshi. Maramingi, kuna mambo ambayo natufanya tuwe, tunawaza au tunakasirika au tunakuwa na ugumu katika maisha. Na hii ulimwengu mambo vile mambo mengine imekuwa magumu sana unaitaji kuwa na mambo ambaye aneza kuchekesha na kuletea utulivu. Mimi napenda sana sanaa. Na sanaa ile napenda ni ile ya ucheshi hasa hizi nyakati. Napenda nikae nione sanaa ambazo zinaleta ucheshi. Yani comedy niweze kucheka na niweze kutulia hakili yangu.

Gazeti ziko za aina nyingi na za kampuni tafauti tafauti. Na gazeti ni mzuri sana maana uiwa inatuletea tarifa au abari za mambo ambaye yanatukia katika nchi au katika ulimwengu. Kwa hivyo gazeti ni mzuri sana. Napenda kusoma gazeti. Lakini hizi nyakati naonakana kwamba mambo ya kuwa na simu ama mambo ya mtandao imebadilisha sana. Wakati wangu wa kusoma gazeti kwa hivo kitambo nilikuwa na soma sababu iyo ndo ilikuwa jinsi ya kupata habari. Lakini siku hizi nasoma gazeti ni kipatana nao. Lakini huwa sina kusudio la kuenda kununua gazeti ni somi kwa sababu mambo mengi na yapata kwenye mtandao kwa haraka sana na kwanjia ambayo zinaeleweka. Kwa hiyo siku hizi huwa sisomi gazeti mara kwa mara. Inasoma tu nikipata na nae kini siyo eti naenda kununua gazeti diyo nisome.

Kazini huwa na wakati ambako tunawakaribisha watu wapya. Kuna wale ambao wamekuja kwa muda mfupi, pengine wamekuja kufanya jambo fulani na kuenda. Na kuna wale ambao wanakuja kazini kwa muda mrefu. Wote ni wageni. Wakati wanapokuja mimi huchukua muda wangu wa kuenda kuwasilimia na kuwakaribisha kuonyesha wako nyumbani, wakaribie tuweze kufanya kazi pamoja. Pia wakati naji introduce na waelezea mimi ni nani ni nafanya kazi gani na mambo ambayo yanahusu kazi yangu. Nina wapa, chai au kinywaji na kuwaambia wakiwa na nafasi tuwanaweza kuja kuniuliza maswali kuhusu kazi yangu. Pia naweza kuwauliza maswali mawili au matatu kuhusu walikotoka na kuwaambia kwamba mahali wamekuja ni watu wa maana, tumekua tukiwa ngojea waje, tuweze kuendelea pamoja, tufanye kazi vizuri. Kwa hivo mimi, wakati wafanya kazi wapya wanakuja, huwa naona ni muhimu kuwa kumbatia, kuwa karibisha, na hata chukua muda wakati unafaa, kuwa onyesha sehemu mbali mbali za pale kazini na kuwa julisha kwa wengine. Hivo ndiyo mimi hufanya na kuwaambia kama wakona swali lolote mimi niko huru kuweza kuwaongelesha au kuwa ambia au kuwasaidia katika jambo lile wanataka ni washughulikie.

Kulala ni hobby yangu, ni kitu ambaye napenda sana. Sana, kiko ndani yangu. Kwa hivo, nikipata wakati wa kulala naeza lala hata zaidi ya masaa kumi. Lakini kwa sababu lazima mtu aamke na afanye mambo mengine na pia kiafya, huwa nalala masaa nane ya kawaida. Masaa nane imenitosha kulala vizuri na kila siku huwa napenda sana kuamka baada ya masaa nane. Sipitishi na pia nisiamke mapema sana kwa ajili ya afya.

AC inatumika haswa wakati ambapo kuna joto kingi au hewa haipatikani vizuri. Lakini lazima itumie stima. Au sola iweze kuendelea. Pia kuna upepo na upepo na ni mzuri haupimwi. Na sio lazima uzime au uwashe ni kukaa tu pahali upepo iko. Mimi napenda upepo kuliko AC sababu upepo uko kila pahali. Ni wewe tu. Utafute na ukae kwa upepo AC ni lazima ugharamie kuieka na pia ujule vile utakavyokuwa unaitunza. Upepo tumepewa na mungu bure. Na ndio maana napenda upepo kuliko AC. Hayo ndio maoni yangu.